Kuna tukio moja muhimu sana katika maisha yangu ambalo limekua guzo ya namna ni navyofikiri kufanya maamuzi na kujiangalia mimi mwenyewe hadi wa leo. Si tukio lilioja sherehe au kelele, bali ni tukio la kimya, Tukio la tafakari na mabadiliko ya ndani. Aina ya Tukio ambalo halionekani sana kwa macho ya watu wengine, lakini hubadilisha maisha na muelekeo kabisa wa maisha ya mtu. Tukio hilo lilitokea katika kipindi ya ambacho nilikuwa niko kwenye njia panda ya maisha. Nilikuwa nimefika hatua ambapo nilihitaji kufanya maamuzi muhimu kuhusu mstakabali wangu, kazi, malengo na muelekea wa maisha kwa jumla. Kwanza, mambo yalionekana yanaenda sawa, lakini kwa ndani, nilikuwa na maswali mengi, nilikuwa na jiuliza moyoni, nilijiuliza kama nilikuwa ninaishi, maisha niliochagua kwa hiari yangu au kama nilikuwa ninaishi kulingana na matarajio ya watu wengine. Maswali haya yalinifanya nijisikie mwenye msongo na wakati mwingine kupoteza amani ya moyo kabisa. Kilichofanya tukio hili kuwa muhimu ni kuamba nilisimama kwa mara ya kwanza na kuamua kujisikiliza kwa dhati. Nilijipa muda wa kutafakari bila kelele za watu, bila shinikizo la jamii na bila hopu ya kukumiwa. Hili ilikuwa ni mara ya kwanza nilikubali kuwa si lazima nijue majibu yote mara kwa mara na kuamba ni sawa kuchukua muda kuelewa mimi ni nani na nina taka nini. Uamuzi huu wakusimama na kujitazama kwa uwaminifu ulikuwa hatua kubwa sana kwangu. Katika kipindi hicho, nilijifunza kukubali makosa yangu ya nyuma bila kujichukia mimi mwenyewe. Nilielewa kuwa makosa haya kuwa mwisho wa safari, bali yalikuwa sehemu ya kunijenga. Badala ya kujilaumu, nilianza kuyaona kama masomo. Hilo lilinipa uhuru wakiakili na kunisaidia kuachilia mzigo ambao nilikuwa nimeubeba kwa muda mrefu, bila hata kujua. Uzoefu huu ulinifundisha kuwa kujisamehe ni hatua muhimu sana katika kukua kama binadamu. Tukio hilo pia lilinifundisha dhamani ya maamuzi ya uwaminifu wa nafsi yako. Nilielewa kuwa kufanya uamuzi, unaokufanya uwe na amani, nibora kuliko kufanya uamuzi, unaokufanya uonekane mzuri, machoni pa watu wengine. Tangu wakati huo, nimekuwa nikijitahidi kufanya maamuzi ambayo ya nalingana na maadili yangu, hata kama si rahizi au haya furahishi kila mtu. Hilo limekuwa somo ngumu, lakini la dhamani sana, la dhamani kubwa sana. Zaidi ya yote, tukio hili lilinifundisha kuwa mabadiliko ya kweli huanza ndani. Hakukuwa na mtu aliyenikubali aliye nibadilisha wala tukio la ghafla lilonibadilisha au lililobadilisha mazingira yangu moja kwa moja kilicho badilika kwanza ni mtazamo wangu nilipoanza kufikiri tofauti kujiamini zaidi na kujiheshimu mimi mwenye mambo mengine ya maisha yangu yalianza kubadilika taratibu Nilianza kuchagua kwa makini watu ninao wa ruhusu karibu nami kazi ninazo zifanya na hata jinsi ninavyojitunza kimwili na kiakili. Mpaka wa leo, nimekumbana na changamoto au maamuzi magumu hurudi kiakili kwenye tukio hilo. Hili jambo hunikumbusha kuwa nina uwezo wakusimama, uwezo wakufikiri na kuchagua upya. Hili pia hunikumbusha kuwa, si lazima niharakishe na kuamba safari ya maisha si mashindano, bali ni mchakato tu wakujielewa na kukua. Kwa kumalizia, hilo tukio hili muhimu katika maisha yangu halikuwa siku moja maalum, yenye tarehe au jina kubwa. Bali ilikuwa wakati nilipo amua kujichukua kwa uzito kujisikiliza pia na kuanza kuishi kwa uhalisi zaidi. Nitukio ambalo halijaisha kwa sababu hathari zake bado zinaendelea kuniongoza kila siku. Na kwa kweli hilo tukio ni muhimu zaidi ambalo mtu anaweza kupata kukutana na nafsi yake ya kweli na kuamua kuendelea mbele kwa ujasiri na hekima.